Likizo ya ndoto ni kwenda kwenye ufuo wa bahari kwani ningependa kwenda uko ili niweze kuogelea kwenye maji ya bahari na pia isitoshe ningetaka kwenda kule ili niweze kula minazi na hata kunywa madafu isi kali kadhalika ningependa kwenda katika likizo hiyo na rafiki zangu. Tuweze kujivinjari kabisa na pia tuweze kupumzisha mili zetu tukingojea kufungua shule.

Sisi husherehekea mwaka mpya mara nyingi kwa kuenda kanisani na kuomba hadi mwaka huo mpya utakapofika na pia kwa wakati mwingine sisi huita familia na hata pia marafiki na huwa na karamu kubwa kabisa katika nyumba yetu na kuhakikisha kuwa tumekula na kushiba tukingojea mwaka mpya uanze.

Mimi nataka kufika kiwango kikuu kabisa sana katika kazi yangu na kuishia hata kuwa muajiri katika kazi ila na kuhakikisha kuwa nafika pale. Mimi huhakikisha kuwa nafanya kazi yangu kwa ufasaha kabisa ili niweze kupandishwa cheo na hata kuongezwa pia mshahara. Na kwa kufanya hivi mara kadha wa kadha mimi nimeishia kupandishwa cheo na hata mara nyingine nimeishia kuongezwa pia mshahara.

Naam ningependa kurudi ujana kwani wahenga, hawakutudanganya waliposema ujana ni moshi na ujana ulipita haraka sana hivyo basi, ningependa kurudi ujana ndivo niweze kurekebisha makosa ambayo nilifanya katika ujana na kuhakikisha kuwa nimefanya vitu vile ambavyo sikuweza kufanya nilipokuwa kijana.

Na mimi napenda kukimbia na hali kadhalika nimewahi kua mkimbizi katika shule yetu shule yetu ilikuwa ikiniteua niende ni ikimbilie katika mashindano kadha wa kadha ya riadha na niliishia kushinda medali nyingi kabisa ambazo mimi hua nimeziweka nyumbani kwetu na wageni mara nyingi wanapo kuja kwetu huniuliza medali hizi nilizitoa wapi na mimi huwambia kuwa nilizitoa katika riadha nilizo kuwa nikishinda shuleni.

Rafiki yangu anaitwa enok na rafiki yangu huyu. Sisi tulikutana tukiwa shuleni katika chuo cha upili. Na tulikuwa tukicheza mpira pamoja mimi na yeye kitu ninacho kumbuka kabisa ni kuna wakati tulienda kucheza mpira. Na mimi na yeye ndio tuliweza kusaidia timu yetu kushinda katika mechi ile ya mpira. Na kwa kufanya hivi tulifanywa kuwa viongozi katika timu ile. Napia isitoshe rafiki yangu huwa wa heshima na adabu na huwa heshimu wote wawe wakubwa au wadogo.

Naam mimi napenda kununua vitu mtandaoni kwani teknolojia hii ya sai imerahisisha ununuaji wa vitu mtandaoni na pia inahakikisha kuwa vitu ambavyo umenunua mtandaoni vi salama na hauwezi kuporwa fedha zako. Na pia kwa kununua vitu mtandaoni hii hunisaidia kufupisha wakati ambao nita ningelitumia kwenda dukani kununua vitu vile na hata wakati mwingine vitu vile havikuwi kwenye maduka lakini unaweza kuvipata mtandaoni.